Naam, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Na hii ni moja ya mambo ambayo hunifurahisha sana maishani, kwa kweli chakula ni si kitu cha kushibisha tu bali pia ni njia kujifunza kugundua tamaduni tofauti na hata kujielewa zaidi kama mtu. Kwanza kabisa napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu mpya. Kila chakula kina ladha yake, harufu yake na namna yake ya kuandaliwa. Unapokula chakula ambacho hujawahi kula kabla. Unajikuta una unajiuliza maswali kama vile hiki kimetengenezwa na nini. Au kwa nini latha yake iko vipi hivi. Hapo ndipo unapoanza kufikiria zaidi kuhusu chakula. Si kama mlo wa kawaida, bali kama sanaa au utamaduni. Kwa upande wangu, mara ya kwanza kujaribu chakula kipya huwa nahisia mchanganyiko. Kuna furaha, kuna hofu kidogo na kuna udadisi. Unaji uliza je, nitakipenda au sitakipenda. Lakini hata kama sitakipenda huwa sioni kama ni hasara. Kama ni sehemu ya kujifunza sio kila kitu lazima kipendwe lakini kila chakula kina kitu ya kufundisha. Pia, kujaribu vyakula vipya hunisaidia kufungua akili kuna watu ambao wamezoea kula chakula cha aina moja tu maishani yao yote kwa mfano mtu anaweza kuzoea ugali na sukuma wiki kila siku, na akiona chakula tofauti anaogopa hata kukionja. Lakini mimi naamini kwamba kuonja chakula kipya ni kama kusafiri bila kuondoka nyumbani. Unapata latha ya sehemu nyingine ya dunia kupitia chakula. Nikifikiria kuhusu vyakula vya kienyeji navipenda sana. Lakini pia napenda kujaribu chakula toka tamaduni nyingine. Kwa mfona kuna vyakula vya kiasia, vya kihindi au vya kiarabu ambavyo vina viungo tofauti katika bisa tulivyozoea. Viungo hivi huleta ladha kali au tamu ya uchungu kidogo. Na hiyo hunifanya nione jinsi watu wa sehemu tofauti wanavyo ona chakula. Kuna wakati nilijaribu chakula ambacho kwa muonekano hakikunivutia kabisa. Niliona rangi na muundo wake nikahisi labda sitakipenda. Lakini nilipoonja nilishangaa sana kwa sababu kilikuwa kitamu kuliko nilivyotarajia. Hii ilinifudisha kwamba usihukumu chakula kwa macho tu mara nyingi kile kinacho onekana cha ajabu kinaweza kuwa kizuri sana. Kwa upande mwingine kuna vyakula ambavyo nilijaribu na siku siku vipenda kabisa lakini hata hivyo sikujilaumu nilijua nimejaribu na hilo lenyewe lilikuwa jambo nzuri kuwa tayari kujaribu kitu kipya ni ishara ya ujasiri mdogo, inaonyeshana kwamba huogopi mabadiliko hata kama ni madogo kama ladha ya chakula. Kuangalia jamii ya kwa jumla, kujaribu vyakula vipya kunaweza pia kuleta chakula watu pamoja. Mara nyingi, watu hukutana kula pamoja, kushiriki chakula na kuzungumza. Chakula huleta mazungumzo, furaha na wakati mwingine hata kumbukumbu za za utoto. Tunapokula chakula cha mtu mwingine, unaanza kuelewa utamaduni wake kwa njia ya karibu zaidi. Kwa vijana wa kizazi cha leo nadhani kujaribu vyakula vipya ni muhimu kwa sababu dunia imekuwa ndogo sana. Tunakutana na watu wa tamaduni tofauti kila siku iwe ni shuleni, kazini na au mtandaoni. Kuwa tayari kujaribu chakula chao ni njia moja ya kuonyesha heshima na uwazi.

Kwa kweli, habari nyingi huzipata mtandaoni, na hii imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Siku hizi, si lazima kusubiri gazeti la asubuhi au taarifa ya habari ya jioni ili kujua kinochoendelea. Mtandao umefanya iwe rahisi kupata habari wakati, wakati, wowote na mahali popote. Kwa anza kabisa, mara nyingi husoma habari kupitia tovuti za magazeti na vyombo vya habari. Kuna tovuti ambazo, tukiweka habari mpya kila siku kuanzia siasa, uchumi, michezo, hadi maswara ya kijamii kile ninachokipenda kuhusu tovuti hizi ni kwamba mara nyingi habari huwa zimepangwa vizuri. Na unaweza kuchagua kusoma sehemu iliyokuvutia zaidi. Pia kutumia mitandao ya kijamii kupata habari kwa mfano unapofungua Facebooku, X au Instagramu Mara nyingi unaoneka unaona watu wakishiriki viungo vya habari. Au wakijandili matukio ya hivi karibuni. Hata kama mitandao ya kijamii ni chanzo rasmi cha habari. Unasaidia kujua haraka kinachozungumziwa na watu wengi kwa wakati huo. Kwa upade mwingine, napata habari kupitia video mtandaoni hasa kwenye majukua yanayo ruhusu vyombo vya habari au uandishi binafsi kuelezea habari kwa sauti na picha. Wakati mwingine, kusikiliza au kutazama maelezo hunisaidia kuelewa habari kwa undani zaidi kuliko kusoma maandishi pekee. Hata hivyo ninapopata habari mtandaoni huwa makini sana si kila habari unayoona mtandaoni ni ya kweli. Kwa hivyo kujitahindi kuthibitisha taarifa kwa kusoma kutoka vianzo tofauti kabla ya kuamini au kushiriki. Hii ni muhimu sana hasa katika enzi ambayo habari za uongo zimesabaa kwa kasi. Kwa maoni yangu, kusoma habari mtandaoni kuna faida nyingi, lakini kunahitaji pia uajibikaji. Mtandao umetupa uhuru wa kupata habari kwa urahisi, lakini ni jukumu letu kuhakikisha unapata habari sahihi na za kuaminika. Kwa kumalizia jusoma habari mtandaoni kupitia tovuti za vyombo vya habari, mtandao wakijamii, programu za simu na video. Njia hizi hunisaidia kuelewa na kuendelea kukua na taarifa na kuelewa dunia inabadilika kila siku. Habari mtandaoni zimekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu na naamini zitandelea kuwa muhimu zaidi kadri teknoloji inavyioendelea kukua kila siku.

Barua pepe yangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote. Nyingi ni mtangulio tu sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa linayohitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza niangalie viipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitazibu moja kwa moja. Zingine nitaziamia kwa baadae. Nitahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder. Nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweka ningeweza kutumia jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.

Na asubui tayari, lazima ni amke ni anze siku, leo ni siku nzuri, naona jua linaangaza, je, nichukue chai au kahawa, nadhani kahawa itanisaidia kuamuka vizuri. Baada ya kuoga, nitavaa nguo gani, ile shati ya buluu au nyekundu? Nafikiri buluu ni bora kwa leo, nina mkutano sa nne, lazima nijiandae mapema. Hebu niangalie maelezo ya jana nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakua nzuri sa tu.

Simu yangu inaongeza muda wangu mwingi sana. Naangalia kila dakika, rabda zaidi. Naangalia mbaruwa pepe, hambari na mitandao ya kijambi. Nitambia mbaya nina najua. Lazima ni punguze munda huu. Nadhani saa tatu, kila siku ni nyingi sana. Nitazima tangazo za kutoka kwa programu zote. Nitaacha kuangalia usiku kabra ya kurara. Mwanga wa simu unanikataza kurara vizuri, nitaweka simu chumba kingine. Nitatumia saa ya kawaida badara saa ya simu. Naomba kuzingatia zaidi ulimwengu wa kweri. Watu nao tuzunguka, ni muhimu zaidi kuliko ware kwenye simu. Ntabadilisha tambia hii.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

Lazima niandaye horodha ya maitaji ya wiki nzima tunaitaji unga mafuta sukari na chumbi. Mboga zinaitajika kila siku ni tanunuwa kabichi karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja nadhani kilombili za tosha samaki pia ni mzuri tutakula siku mbili au tatu mayai muimu kwa watoto ndanunua rundo moja. Matunda kwa watoto machungwa na maembe ya sokoni sasa. Jee nina pesa ya kutosha. Ebu ni hesabu labda shilingi ya elfu kumi zita tosha. Nikienda maasubui mapema nitapata vipya na mbei nzuri.

Ndiyo, kujilinda kutoka vitisho vya mtandao, ni jambo ambalo, kila mtu anapaswa kuzingatia kwa makini. Kwani, dunia mtandao imepanuka sana na mara nyingine hatari haziwezi kuonekana mara moja. Kwa kweli, hatari hizi zinaweza kuja kwa njia tofauti. Kama wizi wa taarifa binafsi udanganyifu na hata maneno ya kudhuru. Kwa hiyo, kujilinda kwa kunahitaji mchanganyiko wa ufahamu, tahadhari na tabia nzuri mtandaoni. Kwanza kabisa, ninajilinda kwa kujua, ni vitisho gani zinaweza kutokea. Kwa mfano, mara nyingi kuna barua pepe zisizo halali, zinazo lenga wizi wa tarifa binafsi. Hii najulikana kama fisi. Pia kuna tovuti zisizo salama ambazo zinaweza kuingiza virusi kwenye kifaa changu. Ukijua hatari hizi unakua na mwongozo wa kijinsi na kuzitambua na kuepuka. Hili linatumia neno la siri lenye nguvu na la kipeke kwa akaonti yangu yoyote. Neno la siri, lisilo rahisi kubashiri. Linafanya vigumu kwa mtu mwingine kuingia kwenye account zangu bila idhini. Zaidi ya hilo, mara nyingi hubadilisha manano ya siri. Kwa kipindi fulani hili kuongeza usalama. Hii ni njia muhimu ya kujilinda dhidi ya wizi na kwa wakutarifa binafsi. Vile vile, najilinda kwa kujua ni tarifa gani zinanoweza kushiriki mtandaon. Kwa mfano, sitashiriki namba ya simu anwani ya nyumbani au taarifa za kifedha katika maeneo yasio ya salama. Pia, napenda kuwa makini au picha au video zinazoshiriki. Kwani, zinaweza kutumika vibaya na watu wasio kuwa na njinia njema. Kujua mipaka ya taarifa zinazoweza kushiriki ni mamoja hapa ya njia bora za kujilinda. Zaidi ya hayo, ninahakikisha kifaa changu kina programu za usarama. Hii ni moja antivirus firewalls na programu za kuzuia vitisho vya mtandao. Programu hizi husaidia kugundua vitisho, mapema na kuzuia mshambulizi kabla yajatokea. Hizi aina ya kinga ya kwanza. Kama kutovaa kofia unapopanda baisikeli. Inakuthi hifathi kabla hatari inafika. Pia ninajua muhimu wa kuwa makini na viungo vinavyobofya mtandaoni. Mara nyingi vitisho uingea kupitia viungo vya tovuti zisizo salama au barua pepe zisizo halali. Kwa hiyo, sipo sihofii kubofya kila kiungo. Bari, hukagua kwanza ni salama au ra. Hii ni hatua ya tahadhari ambayo inaweza kutoa ama kuokoa sana. Pia, kujifunza na kuerimika kuhusu salama mtandaoni ni muhimu sana. Kwa mfano, kutoka kusoma hambari kuhusu undanganyu mtandaoni mashamburizi ya virusi na mbinu za wizi wa taarifa hunisaidia kujua jinsi ya kuepuka hatari hizi. Elimu ni silaha mbora kujirinda. Najirinda pia kwa kuepuka kushiriki sana mtandao wa watu unijua jua vibaya au wasiojulikana. Marafiki mtandaoni ni wazuri lakini si kila mtu anayeonekana rafiki ni wa kuaminika ntachagua mara mbiri kabla ya kushikiriana au kuungana na mtu mtandaoni. Zaidi ya hayo najirinda mtu kwa kusimamisha kusimamia munda wangu mtandaoni. Kutumia munda mrefu mtandaoni kunaeza kufanya mtu awe tahadhani kukubana na vitiso. Kama vire maudhui yasiyo sarama na watu wenye nia mbaya. Kwa hivyo kujua wakati ya kuondoa mtandaoni pia ine ni njia ya kojirinda.

Kwa kweli, napenda wanyama pori wa kufungwa na ninapozungumzia wanyama wa kufungwa simaanishi kuwanyima uhuru wao kwa njia ya kikatili. Bali, ninamaanisha wanyama wanohifadhiwa kwenye mbuga wa wanyama hifadhi maalumu au vituo vya ulinzi wa kwa lengo la kuwahifadhi. Kuwatunza, na kuwafanya waendelee kuishi. Hii ni jambo ambalo watu wengi hulielewa vibaya. Lakini kwa upande wanguni nina ona lina maana pana na ya muhimu sana. Kwanza kabisa ninapenda mnyama pori wa kufungwa kwa sababu wanalindwa dhidi ya hatari nyingi zinazokuwakumba porini ukiangalia maisha wa ya porini si rahisi kama watu wengine wanavyodhani. Kuna uwindaji haramu ukosefu wa chakula kati ya ukame magonjwa na mapambano ya kila siku ya kuishi. Wanyama wanaokua kwenye hifadhi au mazingira ya kufungwa wanayosimamiyo wao vizuri wanapata chakula cha kutosha matibabu na uangamizi wa karibu. Pili wanyama pori wa kufungwa husaidia sana katika uhifadhi wa spishi zilizo hatarini kuwatoka kutoweka. Kuna wanyama ambao hii idadi yao imepungua sana kutokano na shuguli za kibinandamu kama ukataji miti ujenzi wa uwindaji haramu. Kuwafunga katika hifadhi maalumu wanao huwasaidia kuzaliana na kwa usalama na hivyo ongeza idadi yao. Bila njia hii, baadhi ya wanyama wangekuwa, wangeweza kutoweka katika duniani. Kwa upande wangu binafsi, ninapofikiria wanyama ningependa kufunga au kumtunza katika mazingira ya hifadhi, simba hunijia akilini. Simba ni mnyama mwenye nguvu, heshima na utulivu wa kipekee. Lakini pia ni mnyama ambaye amekuwa akiteseka sana kutokana na kupotea kwa makazi yake ya siri. Kumfunga simba katika hifadhi yenye nafasi ya kutosha, uangalizi mzuri na mazingira yanayofanana pori, kunaweza kuwa njia ya kumlinda na kuhakisha anaishi maisha mazuri na yenye afya. Sababu nyingine inayofanya nipende wanyama pori wa kufungwa ni elimu kwa jamii. Watu wengi hasa watoto wa vijana hawajawai kuona wanyama pori kwa macho yao. Unapokwenda kwenye mbuga la wanyama au hifadhi wanapata nafasi ya kujifunza kuhusu wanyama hao tambia zao na umuhimu wao katika mazingira. Elimu hii hujenga upendo na ya sehemu ya wanyama. Na inaweza kufanya watu wajitoke zaidi. Wajitolee zaidi kutika juhudi za kuhifadi. Pia, wanyama pori wa kufungwa husaidia sana katika utafiti wa kisayansi. Ma wataalamu wanaweza kujifunza kuhusu afya ya wana. Wanyama, mienendo yao na njia bora ya kuwahifadi. Maarifa haya hutumika pia kuwasaidia wanyama pori waliopo porini kwa hiyo kufungwa kwa nyama. Kwa njia sahihi. Kuna pangia maarifa mapana ambayo yana faida kwa wanyama wote. Hata hivyo ni muhimu kusema wazi kwa kuwa si kila kufungwa ni kizuri. Mimi ninapenda wanyama pori wa kufungwa pale tu ambapo kuna njia nia nje waangalizi wa kitaalamu na wa mazingira yanayozingatia ustawi wa mnyama. Kufunga wanyama kwenye maeneo mandogo bila chakula cha kutosha au bila huduma za afya ni jambo lisilokubalika. Upendo wangu wa wanyama pori wa kufungwa unaotokana na dhana, ya ulinzi si mateso.

Wiki ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki injayo. Ninahitaji kupanga sherehe. Je, tafanya karamu ndogo nyumbani au itokodi mahali. Nyumbani ni nafuu zaidi. Nitarike marafiki kutoka shure. Rabda watoto kumi. Ntapika keki kubwa. Na wapenda keki ya chokoreti. Ntanunua mbaruni na mapambo ya rangi ya furaha. Pia nina ahadi ya kumununuria zawadi. Yeye anataka biskeli nadhani. Ntapata baiskeri ndogo ya bei nafuu. Sherehe itakuwa siku ya jumamosi. Munda asubui ni siku muhimu sana kira mtoto wangu azima iwe ya kubu kubu nzuri.